So, tumevuka mwaka sai ni siku ya kwanza ya elfu mbili na ishirini na sita. Na, ju hi ni mwaka mpya, ningependa kufanya vitu tofauti. Na, kitu ningetaka kujifunza ni kujua hata kuplay an instrument. Kama kapiano hivi ya maka gitaa. Hiyo ndio kitu ningetaka kujua. Lakini, bado nikona vitu mingi nataka kujua. Kama kuingia mining, kufanya gold, biashara ya gold hapa huku kwetu.

Mkate napenda ni ya United, United Loaf iyo mkate, I think naipenda juu nimeikula for long, ama nimeikula tangania nikue mdogo. Unajua nikiwa mdogo nikitumwa kwa duka, unaenda kununuwa mkate, na ungepata hiyo United, color ni ya red. Alafu, iko, hiyo imefungwa na karatasi fulani, tu fiti. Adi saizi mi huzionaga kwa duka, nivile tu sa, haziko kila mahali, alafu pia, sikuhizi ata quality imepungua. But United ni boflo ingine fiti.

Sasa unajua hufaingi kula tu nyama kila siku. Juu hata ukikula nyama kila siku pia, utapata gugu zinaitwa gout. So, kuna mboga za majani, yenye wazungu wanasema greens. Lazima uzieke kwa chakulu unakula. So, mimi mboga napenda ni sukuma wiki. Yaani, huwezi, huwezi, huwezi enda wrong na sukuma wiki. Hiyo mboga ni tamu, hata ka huna hata kamayai, ama hata kanyama juu, bado unaeza ikula yenyewe. Maybe hata ka uko na avocado inaweza. Lakini mimi napenda sukuma.

Eeeh, napenda asali. Nani hapendi kitu tamu? Tamu kama asali. Hata manyimbo mob zinasema hivo. Eeeh, asali ni tamu. Sasa shida ni sijui watu wengi wenye wanaeza kuwa wanafuga asali. Alafu pia shida siku hizi ni kupata asali yenye ni legit. Watu siku hizi manze wanafake sana. Utapata mtu ameenda amekoroga, koroga sijui nini manguru. Alafu wanatengeneza asali. Eeenh, unapata umekula vitu imboo zenya ata si asali, kumbe ni masukari, vitu zingine tu mbaya, lakini asali ni fiti, pia inasaidia kwa kikohozi by the way.

Mimi na penda viatu zenye ziko low kuenda hivi chini, si zile ziko raised in it, kama ma sneakers apana. Viatu zangu na penda zenye ziko low. Ata favorite yangu nima vans. Unajua hizo viatu ni comfortable. Ziko fiti. Alafu pia bado zinatoka. Zinatoka na manguo zozote. Ukivaa jeans. Sijui umevaa sijui short. Bado vans zinatoka. Vans off the wall. Yani, hizo ni viatu zingine noma sana.

Kwa harufu sijui kama mnamaanisha, mnamaanisha perfume ama nini lakini kuna perfume inaitwangwa dunhill. Hiyo sasa nikimix na zingine hapo kadhaa, natoa senti ingine tamu sana. Lakini napenda kitu yoyote inanukia vizuri lakini lazima hiyo kitu ikuwe ya asili yaani, yaani natural si vitu zenye zimetengenezwa tengenezwa sijui aje.

Mimi natumia programs mob. Lakini kama ni kuuliza kuhusu kaapp App natumia kila saa. Ni app ya TikTok hapo najikuta nawatch tu mavideo tu. Na unascroll tu sasa hata unashangaa time inaenda. TikTok pia kuna Twitter hiyo natumia sana. Kuangalia mavideo, manews na nini kenye watu wanasema.

Kustarehe nafanya vitu mob, lakini lazima nifanye vitu zinanibamba. Kwanza ni kuchil na mabeshte. Sasa iyo ni good company hapo. After iyo, maybe kamvinyo hivi yapa na pale ya kumaliza siku. Tukipiga ma story. Na vitu mob, kucheza chess pia. Sini wa gwiji wa chess.